Naam miu tumia video kwa mawasiliano kwa sababu ni rahisi na hutumia muda kidogo sana kukua mazungumzo. Na pia kupitia kwa video unaweza kujua yale ambayo mtu anazungumza. Na pia kuna wale ambao huwa si hawezi kuzungumza. Hivyo basi wanaeza kutumia mikono kukueleza jambo linaloendelea. Hivyo basi video huwa ni rahisi sana kuliko matumizi ya sauti. Naam.

Ninapotoka kustarehe sana sana mi uwoga ili nisiweze kupata kuwa na arufu mbaya na kabla niende pia lazima ni kule kwanza ili niwe na nguvu ya kutosha ili napoenda kustarehe pale nisiweze kukuwa na njaa sana na kuadhiri hali yangu ya kustarehe hivyo basi mi upenda sana kujiandaa vyema na.

Nyumba ambayo ninamoishi ni ghorofa, na mazingira ambayo ninayo ni mazingira yaliyo yenye miti, ni miti mingi sana kwa sababu tulipanda miti mingi tulipokuwa tukijenga. Na tulipohamia hapa ilikuwa mwaka ishirini na nne. Na kile ambacho napenda eneo langu ni jinsi watu walivyo na utulivu na usalama. Nahisi sana usalama na raha na pahali napoishi sana salama.

Kati ya maali palipo kimya au palipo na kelele Mi upenda sana maali penye kimya kwa sababu kimya husaidia mawazo yangu kuja na kutulia na paali penye kelele huwa ni siwezi kupata raisi kufikiria. Hivyo basi napenda paali penye kimya kwa sababu unaweza kupata kusoma. Au hata kuangalia filamu zangu nazo penda kwenye simu yangu. Hivyo basi penye kimya ni paali penya raha.